Kwangu mimi napenda kutazama mchezo wa kandanda, naipenda sana uo mchezo kwa sababu kuna kushindana, napenda kutazama katika filabu, sanasana naenda filabu kuitazama mchezo ninayoupenda ama iliyonishangaza kutazama ni kutokana na timu ya Manchester na Arsenali. Nahisi vizuri sana ninapotazama huo mchezo. Naifuraya na nasikia kwamba niko sawa kabisa.

Napenda hadithi za ajabu kwa sababu zinakupeleka katika dunia nyingine. Unapofuata haithi za ajabu, unaweza kuona kimbilio la wanyama wa ajabu, viumbe vya ajabu na maeneo yasiyo ya kawaida. Hivo inanitoa katika dunia ya kawaida.

Mu maisha ni ya mchanganyiko wa subira, kujifunza na kufanya maamuzi kwa busara. He kwangu mimi ni majifunza damani ya usiano. Watu wazuri na ushirikiano mzuri hufanya maisha kuwa rahisi na yenye furaha zaidi. Pia damani ya muda. Muda ndo lasirimali ya dhamani. Na pia subira ni ya muhimu.

Swali nzuri, kinacho nipa motisha kazini ni kuona matokeo ya kile ninacho fanya. Najisikia vizuri sana nikijua kuwa kazi yangu ni inamaana. Iwe ni ya kutatua tatizo, kuboresha kitu fulani, au kusaidia timu ifike lengo lake. Na ukweli ni kwamba, napokuwa sehemu ya timu inayo shirikiana vizuri na kudhamaniana. Iyo hunipa nguvu zaidi. Mazingira mazuri ya kazi hunifanya niamke asubuhi ni kiwa tayari kupambana na changa moto. Pia motisha yangu inatoka ndani ile hamu ya kujiboresha kila siku. Sipendi kubaki pale pale. Najiskuma ni jifunze zaidi, nijaribu mbinu mpya na kuwa bora kuliko jana.

Kitu ni nacho kipenda zaidi kuhusu shirika langu ni mazingira ya ukuaji. Situ kufanya kazi na kuondoka bali ni mahali ambapo najifunza na panua uwezo wangu na nahisi mchango wangu unatambulika. Na kingine napenda jinsi shirika linavyo jaribu kubadilika na kuenda na wakati hasa kwa kukumbatia teknolojia na ubunifu. Iyo hunipa uhakika kuwa niko mahali panapo nisongeza mbele, sio kunirudisha nyuma. Napenda pia utamaduni wa ushirikiano. Watu wako tayari kunisaidia. Kushirikishana, mawazo na kujenga kitu kwa pamoja.

Kwa kawaida, huwa najitahidi kufanya mazoezi, angalau mara tatu hadi nne kwa wiki. Si lazima yawe makali sana kila wakati. Lakini nakikisha mwili unapata muendo, iwe ya kukimbia, kidogo, kufanya push-ups, mara squats, nikiwa nyumbani. Ama pia naeza tembea nikitoka kazi jioni. Kuna wiki ambazo ninakua na majukumu mengi naeza kupunguza kidogo lakini ua najigumbusha kuwa mazoezi ni si tu kwa mwili bali hata kwa akili. Baada ya kufanya mazoezi nahisi fresh na nguvu ya kufanya mambo mengine huongezeka. Kwa kifupi si perfect class kila wiki lakini consistence ndio ua munalenga.